Ninapea kipaumbele lishe bora, ninalala vya kutosha, ninafanya mazoezi kila siku kwa muda wa dakika kumi napumzika na kuchukua mapumziko kazini ili kuhakikisha mwili na akili ziwe katika hali nzuri.